Kazi ambayo mie huchukia pale nyumbani ni kazi ya ni ile kazi ya ndasema aje usafi wa nyumba. Kwa kuwa ni kazi ambayo inachosha, haswa sababu lazima uiname ili uweze kuifanya. Kwa hiyo mi huwa sipendi kazi ya kuinama na kazi ile ya kufanya kuosha nyumba. Haswa pale chini ya vitanda, chini ya viti, huwa inachosha sana kuinama na kuvuta viti, kuvuta vitanda, kuviinua. Kuviinua vitanda na viti pale nyumbani kwa hiyo mie mie huwa sipendi kazi ile ya kuosha nyumba lakini pia inabidi ufanyike kwani hauwezi ishi bila usafi pale nyumbani.

Zawadi nzuri ambayo nimeipokea maisha ni mwangu ni kupokea simu. Simu mpya inayofurahisha ambayo ninaitumia kila siku. Simu hii nimekuwa nikiitunza, nimeitunza miaka yangu yote ambayo nimeitumia na nilifurahia sana kupokea simu kutoka kwa mzazi. Alininunulia pale ambapo nilipomaliza kusoma kidato chane. Na pia kwa sasa hata mimi mimi huogopa kununua simu nyingine kwani hii nimeizingatia imekuwa ni kama maisha yangu.

Ndiyo, nimewai nunua tikiti ya kuenda kusikiza mziki, kuenda kusikiza mziki una ochezwa laivu. Nilienda mahali hapo, ilikuwa huko tu karibu tu na mahali, nikuwa nasomea nikiwa nikiwa katika kidato cha nne. Na hiyo tikiti ilikuwa elfu tatu na niliteseka kupata hiyo pesa. Nilijaribu, niling'ang'ana, nikatafuta jinsi ambavyo naeza pata tikiti za kuenda tukio hilo. Na nikafanikiwa mwishowe. Na kwa hiyo nikajipanga, nikaenda mahala hapo, kulikuwa kuna furahisha. Na kwa kweli kusema kweli mimi huwa sipendi kununua tikiti. Kwa kuwa siku hizi unapata kwamba hata tukio hizi zinapelekwa pale live pale kwenye mtandao unapata kwamba wako live na unaeza jiunga pamoja nao ili ukaeze kujihisi ni kama kwa mahala hapo kwa hiyo siku hizi mimi hupenda tu kuzifuatilia online lakini wakati huo nilifurahi sana kwani ukiwa mahala hapo huwa inapendeza kwa sana na huwa unajiburudisha, unafurahi hass ukiwa na wenzako, marafiki zako mnenda mnajiburudisha, mkisikiza mziki, mkisikiza kinacho tukio hilo kwa ujumla.

Mimi hupenda chakula chenye ladha ya ladha ya nyama. Unapata kwamba chakula ambacho kina latha ya nyama kina utamu mwingi na kinapendeza sana. Na pia unapata kwamba kuna kuna nyakati ambapo chakula chenye ladha ya nyama kinafurahisha sana. Kinawa nikitamu na kinapendeza pale unapokitafuna, unapokikula na nikitu cha kufurahiya. Na mimi kwa hiyo mimi hupenda kukula sana chakula chenye ladha ya nyama sababu nyama nayo ni tamu na nyama ni kitu ambacho ni nakipenda sana na ninapenda kukula nyama, haswa nyama kama ile ya nguruwe, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kuku na haswa siwezi sahau ile nyama ya nyama ya samaki kwani inakuanga ni tamu sana nyama ya samaki inapendeza na inakuanga ni tamu na ni ile nyeupe, si ile nyekundu. Unapanda pia nyama nyekundu pia inakuanga na utamu wake na inakuanga na inakuwa na uzuri wake pia. Na haswa nyama ile nyekundu na ipenda ikiwa ni nyama choma ama ni nyama iliyo pikwa kama kitoweo. Kwani inakuwanga tamu pale kwa nyama ya samaki napenda ikikaushwa kwa mafuta nyama ya samaki ikikaushwa pale kwa mafuta ikuwe kavu ninaipenda hivo. Ninaimiminia ile supu ya ndimu naongeza chumvi kidogo. Unakula pamoja na kachumbari unapata inafurahisha tumbo na pia ukiongeza ovacado hawsa, pia unapata inakua tamu zaidi, na inapenda napenda kuila ikiwa ni moto chakula hicho cha samaki kama nyama ya samaki kiwa moto naipenda ikiwa moto na ndio inafuraisha na ndio pia mtu anapenda kuifuraia ikiwa moto na inashibisha vizuri na unapata kwamba nyama ya samaki pia ni nyama nzuri kwani iko na manufaa mengi katika mwili kama macho pale kwenye mwili inakuongeza nguvu inakuongeza misuli inakuongeza pia wanasema inaongeza akili saa sijai elewa kwani kama inaongeza akili wanasema haswa mafuta ambayo yanayotoka kutoka kwenye samaki yanasaidia katika kufungua akili sijai elewa sayansi yenye inaeleza hivyo lakini hivo ndivyo wanavyo sema uko nje kwamba unapata pia kuna kabila kama ile ya wajaluo unapata sababu samaki zinatoka kwao wanasema wanasema akili zao zikuwa ni kubwa ama ni akili ambazo zimeendelea kwa sababu wanakulanga samaki sijai elewa sayansi hapo lakini pia ni yaweza kuwa ni ukweli yaweza kuwa ni uwongo pia kwamba ni wao wanaongeza tu maneno na kwamba si sahihi lakini naipenda hiyo nyama ya samaki sana ikiwa imekaushwa na pia nyama ya ng'ombe ikiwa imechomwa pamoja na ile ya mbuzi. Unapanda ina inapendeza sana na pia haswa pia kuna hii nyama unapata kwamba ni nyama ambayo imekua ni rahisi sana kula si ile ngumu kutafuna na napenda nyama kama hiyo kwani unaikula bila kuwa na tashwishwi tashwishi na inafurahisha sana pale mdomoni unapoila na nikitu cha kuvunia na pia kuna ingine ambayo wanaita motura ambayo unapata ni nyama ambayo imeekwa nyama ndani na nitasema aje ni nyama ambayo imechomwa pale na inafurahisha inafurahisha kula na pia hii nyama ambayo inauzwa huku kwenye mtaa unapata pia ina nitamu pia ikona utamu wake, ikona uzuri wake, pia ule pale mkila mkiwa wengi inafurahisha sana. Na ni kitu cha kujivunia, ni kitu ambacho mi mimi huu tamani. Na napenda kukila, napenda kukifurahia, nyama nyama ya samaki, nyama ya mbuzi, nyama ya ng'ombe. Na ni pia ni sisahau nyama ya kuku na ya nguruwe, pia naipenda sana. Nyama ya nguruwe haswa sababu kuja na mafuta yake. Lakini sipendi yale mafuta napenda nyama yenyewe. Nyama yenyewe ukiila, ile ile ya ndani asante.